Ningependa sana kujifunza kutumia teknolojia ya AI kwenye maisha yangu ya kawaida like kila siku. Unaona AI imekuja kubadilisha mchezo wa maisha. Hivyo ningependa sana nipate huo uwezo wa kutumia AI kwenye maisha kwa maana usipojua kutumia AI kwa like kwa maisha ya sasa hivi utakuwa pabaya na utakuwa unaumia.

Baada ya siku ndefu mimi hupenda sanasana. Baada ya kuoga ninapofika kwa nyumba ninaoga ninatulia kiasi nikijiangalilia filamu halafu ninalala sina mambo mingi ambayo ninayafanya ama pengine kusoma vitabu hivyo vya hadithi. Yeah ninapenda sana kusoma kwa hivyo ninasoma kiasi kisha ninalala.